Mi uwasipendi chakula cha haraka. Na chakula cha haraka uwasipendi Minza penda chakula mbacho kime pikuwa nyumbani. Chakula mbacho kimeandaliwa kwa wakati. Chakula mbacho wakati umetumika vizuri katika kukiandaa si chakula ambacho kimeandaliwa kwa haraka. Na manaka chakula ambacho kimeandaliwa kwa haraka huwa hakijaiva vizuri.

Napenda chakula chenye mafuta ila yasiwe mafuta mengi yawe mafuta ya wastani ya kuweza kuwezesha chakula kuiva. Na chakula chenye mafuta mafuta ya wastani ya kuwezesha chakula kuiva ila sio mafuta mengi. Chakula chenye mafuta kiasi.

Katika kushugulikia kazi za dharura, kwanza na aakikisha kwamba nimejua kazi yenyewe inaitaji nini. Wakati napo jua kazi yenyewe inaitaji nini, hapo naeka mfumu wa kuweza kuitekeleza kazi hile. Naam bila mfumu wa kujua kutikeleza kazi hile, kwa akika kazi yenyewe itafanyika fibaya na ukumbuke kwanza mani kazi ya dharura. Kuhivo, lazima kwanza niwa na mfumu wa kujua jinsi nitakavyo fanya kazi hile.

Mboga ninazopenda ni mboga za kienyeji haswa mboga za majani sababu hizi ni mboga huwa ziko fresh ya ni mboga ambazo ziko tayari na ni nzuri kwa afya. Kwa hivo wakati ninapokula mboga hizi mimi huwa najihisigi kuwa shwari yani mboga ambazo hunisaidia na kuchangia katika afya yangu ya kila siku.

Kwa sasa natowa michango, mekua muda sijaenda ka Nisani. Kwa hivyo sisi sama natuwa Sadaka. Mekua na muda sijaenda katika jumba ya ibada hivo nitasema huwa natoa michango kwa sana sababu michango tunaifanya michango labda ya kusaidia watoto katika zile nyumba za watoto mayatima.

Mandhari kutoka dirishani kwangu ni kwamba kuna uwanja ambao ni kama shamba na shamba hili ni shamba pana, shamba ambalo kwa hakika ni kama limelimwa na halina miti kwa hivo ni shamba pana lisilo na miti.

Naam, napenda kutembea msituni haswa wakati jua limewaka. Sababu mandhari ya ama ile mazingira ya kule msituni huwa yapo shwari. Kuna kivuli, hewa ni safi. Kwa hivo, hicho ndicho kiini sana napenda kutembea kule msituni.

Sikuku naisherekea na familia yangu, kwa kikisha kwamba tuko pamoja pale nyumbani, tunapika vyakula, tunaviyo vipenda, tunakula pamoja, kuna vinyuaji ambavyo tunavinya pamoja pale nyumbani, nakisha badae natoka tuenda kutembea, tuweze kuona sehemu tofauti, tofauti, kule upande wa ufuoni, bichi, au tunaenda hata katika vile vituo vya wanyama.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni kinywaji cha juisi ya maembe. Juisi iliotengenezwa kutoka katika maembe freshi hiyo ni juisi ambayo naipenda sababu huwa ni baridi vizuri. Na huwa inanipa msisimuko fulani sababu ladha yake ni ladha ya matunda. Na ule ubaridi pia unakunisaidia kwa hivyo juisi ya maembe.

Wakati wa baridi kali mi uhakikisha kwamba kitu cha kwanza nime vaa nguo zenye joto. Kwa hivyo katika kuvaa nguo zenye joto nakisha kwamba ni na fulana ama ile sweta mzito naeka ile scarf ya shingoni navaa viatu pia kwa soksi kwa hivo vinanisaidia kukunga baridi kitu kitu kingine ambacho nafanya nikuhakikisha nanywa vinywaji moto ama vyenye joto.

Napokuwa kazini, nguvu ambayo ninayo ni nguvu ya uzalishaji na kuhakikisha kwamba kazi inasonga kwa urahisi. Kwa hivyo nahakikisha katika uzalishaji kazini mambo yanasonga sambamba. Na pia nina nguvu ya kuhakikisha kwamba watu wanawasilianana na mawasiliano. Ni kwa moja.

Napenda upepo wa kawaida, sababu wakati mwingi mazingira yaposhwari. Lakini wakati joto limezidi. Napenda upepo wa AC. Kwa hivyo, inategemea ni wakati gani, sababu kuna wakati ambapo kuna baridi. Nje, ndani pia kuna baridi. Lakini kuna wakati mwingine utapata joto limezidi. Kwa hivyo joto likizidi itabidi pale tutumie AC.

Naam, kwa kupenda chakula kitamu kweli napenda chakula kitamu sababu chakula kitamu huwa kinahakikisha kwamba unajihisi ushwari, unajihisi katika ile hali yako ya kuwa sawa na ninapokula chakula kitamu naridhika nayo. So kwa hivo naam, mi napenda kula chakula kitamu.

Chakula cha jadi ninachopenda, ni mkate wa sinia, mkate wa sinia. Huu ni kini chakula ambacho kinatengezwa kwa kutumia ngano, naam mnaituwa mkate wa sinia sababu ni mkate ambao hua unaskari lakini sio sukari mingi. Yalafu pia, hua, si mkate, lakini hua ni kama keki na sikeki na hua ni laini sana. Kwa hivo. Mkate wa sinia naupenda sana.

Changamoto tunazo kutana nazo kazini ni kutoelewana. Naam, sana sana hili linafanyika ama linatokea wakati kuna wafanyikazi ambao hawataki kusikizana na wengine ama hawataki tuwasiliane kwa njia moja, ndiposa tukaweza kufanya kazi kwa nguvu moja. Kwa hivyo labda wao wanataka kufanya kazi kivyao na sisi tuna mfumo ambao tunataka tuufuate pale kazini.

Vitu ambavyo napenda kuvinunua zaidi. Vitu ambavyo napenda kununua zaidi. Itakuwa ni vifaa vya elektroniki. Sababu sana sana mimi upenda kutumia vifaa vya elektroniki. Hevyo mda kwa mda mtajipota ni manunua elektroniki. Labda kifaa iki ya kile kwa hivyo vifa vya elektroniki napenda kufinunua zaidi.

Aa, tunapoongelelea kujaribu teknolojia mpya hili ni jambo ambalo nalipenda sababu katika kujaribu teknolojia mpya unaweza kujua mambo gani ambayo yametokea. Na pia teknolojia inaendelea ikikua kila siku kwa hivyo, wakati napojaribu teknolojia mpya nakuwa tayari niko na habari kuhusu ile teknolojia kwa hivyo sitakuwa nimeachwa nyuma.

Katika utumiaji wa wifi au data ya simu hapa nitasema natumia vyote kwa hivo italingana ni wakati upi na nipo wapi sababu wakati nipo nyumbani mimi natumia wifi. Na pia wakati wifi yenyewe labda imepotea au imeenda chini nitajipata natumia data ya simu. Lakini wakati nipo matembezi mitaani labda natembea natumia data ya simu.

Mazoezi yangu ya kila siku. Mazoezi yangu ya kila siku huwa ni kutembea. Ni hayo ndiyo mazoezi yangu ya kila siku sababu mimi huwa siendi gym na mi hutembea sana. Kwa hivyo, mimi huchukulia mazoezi kutembea. Sifanyi michezo. Nafanya kila siku. Katika kufanya mazwezi, nafanya kila siku sababu natembea kila siku. Wakati naopenda kufanya mazoezi haya, wakati wowote, saa zingine nikikaa nikijihisi nimechoka, nimeboeka so hivo mi hutoka naenda natembea naam. Wakati huo wa baada ya mazoezi huwa najihisi kwamba labda nimechoka lakini pia mwili, kimawazo nimefunguka.

Katika kupenda kitanda mi napenda kitanda kizuri sababu ya kusema hivi ni kwamba ukiwa na kitanda kizuri utalala ujiisi vyema wakati unaamka hautakuwa na tatizo lakini ukiwa na kitanda kigumu wakati una kilalia huwa haujisi kwamba umerithika na pia wakati una muka unaamuka na maumivu. Hivyo nomana mi napenda kitanda kizuri sio kitanda kigumu.

Ujuzi, ujuzi ambao ningependa kuimarisha ni ujuzi wa kutengeneza ama kuunda tuvuti, kwa hivyo ni jambo nimekuwa nikilifanyia kazi na ni ujuzi ambao ningependa kuimarisha sana kwa hivyo ningeweza kupata namna ya kuimarisha ujuzi huu ningetekeleza na ni jambo ambalo nalifanyia kazi sana.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii sana ni jambo la kwanza uimarishaji wa miundo misingi kama barabara hilo ni jambo la kwanza sababu barabara zinakaa vibaya wakati mvua inanyesha. Kuna matatizo usafiri na watoto wanapata pia kuchafuka na pia barabara zenyewe saa zingine zisababisha ajali. Jamboa pili ni afya, upande wa afya kwa watoto na wanawake wajawazito. Jambo la msingi sana. Jambo la tatu ni katika maji, maji yangeweza kufanywa kuwa yakipotea hayakai sana. Naam, ingekuwa ni jambo la msingi sana.

Katika upigaji wa chombo cha muziki, chombo ambacho nigependa kujua kukipiga sana ni jitaa sababu hapo awali nilijaribu kujifunza kupiga chombo hicho na kwa hakika halikuwa jambo rahisi lakini nigependa sana kujifunza kupiga chombo hicho na nigeweza kukijua nigefurahia sana sababu si rahisi kucheza chombo hicho.

Wakati wa jua kali napenda kupumzika sababu jua likiwa kali kwa hakika mwili huwa unajihisi umechoka. Kwa hivyo wakati wa jua kali napenda kupumzika kwenye kivuli. Ndiposa nikaweze kutu, nisichomwe na jua sana. Na pia nikipata nafasi labda naenda bichi au kuogelea, jambo mbalo naeza kufanya.